Kwa upande wangu napendelea mwaga wakati, si mkali sana wala si afifu sana. Mwaga wakati unifanya nijisikie nikiwa mtulivu na makini. Ukiwa mkali sana uniumisha macho na ukiwa afifu sana unifanya nichoke haraka. Ndiyo maana nyumbani na kazi ni napenda kutumia muanga wakati kwa sababu unipa hali ya amani na kunisaidia kufanya kazi vizuri.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanza biashara yangu. Nimeona ni njia nzuri ya kujitegemea na kujenga maisha bora. Kuwa na biashara hunipa uhuru wakufanya maamuzi na kufuata ndoto zangu. Ingawa si rahisi, naamini kwa bidii na mipango mizuri, biashara inaweza kufanikiwa na kuleta maendeleo.

Kwa kawaida ninaoga mara mbili kwa siku. Asubuhi ninaoga ili kuanza siku nikiwa msafi na mwenye nguvu. Jioni au baada ya kazi ninaoga tena hili kuondoa uchovu na jasho. Kuoga kuna nifanya nijisikie nikiwa mtulivu na tayari kupumzika au kuendelea na shughuli zangu.

Kila mwaka mpya ninapenda kusherehekea kwa utulivu na shukrani huwa nakaa na familia au marafiki tukila na tukicheka pamoja Pia utafakari mwaka uliopita na kuweka malengo mapya Kwangu mwaka mpya ni mwanzo mpya wa matumaini mabadliko na baraka nyingi zaidi.

Ndiyo napenda kuimba sana. Kuimba hunifanya nijisikie mwenye furaha na kujiamini. Wakati mwingine naimba nikiwa peke yangu au nikiwa na marafiki. Mziki hunipa amani ya moyo na hunisaidia kupumzika mawazo. Ndio maana kuimba ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu ni utulivu na watu wake wa kirafiki. Majirani hujuana na kusaidiana, jambo linalo nifanya nijisikie salama na kukaribishwa. Pia kuna maduka na huduma karibu. Hivyo maisha ni rahisi. Mtaa wangu hunipa hisia ya unyumbani na amani.

Kazini ninashugulikia muda kwa kupanga ratiba yangu vizuri, kuwa naorodhesha kazi zangu kwa kipaumbele na kuhakikisha namaliza kwa wakati. Pia hujiepusha na vitu vinavyopoteza muda. Hii hunisaidia kuwa na tija kupumzika mzogo wa mawazo na kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndiyo napenda sana kuenda pwani. Upepo wa bahari na sauti ya mawimbi hunipa amani ya moyo. Ninapofika pwani nahisi nimepumzika na kusahau mzogo wa maisha ya kila siku. Pia napenda kutembea kando ya bahari na kufurahia mandhari nzuri jambo linalo nifanya nijisikie mwenye furaha na nguvu mpya.

Hekima kubwa niliyojifunza maishani nikuwa subira na bidii hulipa. Sio kila kitu huja haraka lakini ukiendelea kujitahidi na kuwa na imani mambo hubadilika. Pia nimejifunza kuwaheshimu watu na kujithamini kwa sababu hayo huleta amani na mafanikio katika maisha.

Napenda sana filamu za kusisimua zenye mafunzo. Filamu za mapenzi na zile za familia pia hunivutia kwa sababu hunionyesha umuhimu wa upendo na mshikamano. Ninapotazama hujifunza mambo mapya na pia kupumzika akili. Kwangu filamu nzuri ni ile inayo niguza roho na kunifanya nifikirie.

Kazi ya nyumbani ni nayo ichukia zaidi ni kazi ya kufua manguo kwa mikono. Inachukua muda mwingi na mara nyingi ni uchovu mkubwa. Asa ukiwa kuna manguo nyingi. Lakini najua ni muhimu kudumisha usafi, hivyo ukijaribu kuikamilisha kwa haraka iwazekanavyo. Ingawa siyo furaha, mara nyingi hupitia haraka ukizingatia matokeo yake.

Napiga picha mara chache. Hasa wakati kuna matukio maalumu au mandhari nzuri nikiwa nje. Sipigi picha kila siku, lakini napenda kuzikusanya kama kumbukumbu za furaha na maajabu ya maisha. Pia napenda picha zinapowakilisha hisia watu na mazingira ili kuwa kuziona tena na kurudisha kumbukumbu nzuri.

Napenda kuvaa nguo zinazofaa na zinazo fanya njisikie huru. Mara nyingi napendelea nguo za rangi, nyepesi na za staree ambazo hufaa kwa hali ya hewa na shuguli zangu za kila siku. Pia napenda nguo, ambazo zina muonekano wakisasa na nzuri, lakini pia ni muimu ziwe na faraja. Kuvaa nguo zinazo faa, kuna nifanya nijisikie kujiamini na vizuri kila siku.